Chakula ambacho napenda kula jioni ni sima kwa sukuma wiki na mayai. Kwanza, napenda kula chakula hiki kwa sababu kinachukua muda mfupi kupika. Pili, vitu ambavyo navihitaji kama sikuma wiki, unga, huwa vinapatikana sokoni kwa urahisi. Tatu, naamini kuwa chakula hiki kinanipa vitamini na siha nzuri mwilini mwangu.

Programu ambazo natumia mara nyingi ni za mawasiliano. Mimi napenda kuwasiliana kutumia mtandao kama Facebuku, WhatsAppu na TikTok. Naamini kuwa mawasiliano inatuleta pamoja na wenzangu. Kwa upande mwingine, mimi hutumia injini za utafutaji kama Google. Wakati mwingine, siku hizi, kwa sababu tumesonga mno kiteknolojia, mimi hutumia AI ili kuweza kufanya shughuli zangu.

Mimi, napenda kusoma vitabu vya riwaya. Hii ni kwa sababu ya burudani uwezo wa kipekee wa kusisimua hisia na kuongeza maarifa. Vile vile vitabu hivi husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Riwaya hutoa nafasia ya kusafiri kifikra, kuelewa maisha ya wengine na kuimarisha uwezo wa ubongo.

Mimi siwezi kuishi bila teknolojia kwa sababu inaumuhimu sana katika kuboresha maisha kila siku kwa kurahisisha mawasiliano na vile vile kupata taarifa. Kwa upande mwingine inakuza viwanda vinavyo zalisha ajira.